Msimu wa mwaka nao upenda zaidi ni wakati hakuna baridi na hakuna vumbi na biashara inafanya vizuri. Kuna wakati mwingine, kuna Msimu mwingine, unapata ukitembea, huwezi tembea kwa muda mrefu. Kwa sababu, miguu itajaa vumbi. Alafu, miguu itajaa vumbi. Haya, kuna wakati mwingine, kuko na baridi, lazima ukuwe na sweta kila saa Hauwezi uka ogelea na mimi vile napenda maji haya, wakati wa vumbi, unaeza kuwa unaenda kazini haya, alafu, hakuna matatu za kukubeba So inabidi, utembee, utembee, utembee, utembee uende ufikie boda boda Utembee, utembee, utembee Kabla ufikie matatu, miguu imejaa vumbi, mchanga, viatu zimejaa mchanga Iyo vumbi imeanza kushika nguo Unakuwa mchafu kabla ufike ofisini Sasa inakuwa inakuwa tu ni kazi inakuwa tu ni stress So mi napenda wakati hakuna mvua mingi, ile mingi Si wakati kuna mvua Kusikuwe na ile mvua kubwa unaona ile mvua huwa inanyesha mvua inanyesha hadi huwezitembea like Ukitembea Kwa mfano ukitembea unatoa viatu unaona Yaani unakunja longi Alafu iyo barabara ni chafu maji inakuwa machafu Sasa inakuwa tu ni ugumu magari haziezi tembea kwa sababu zinaogopa kuenda pale Alafu kukiwa na mvua nyingi kama unaenda nyumbani Unasahau kuenda nyumbani kama unaenda kazini Unasahau kuenda kazini na kama si hayo Unachafuka sana So mi napenda wakati kuna joto na si ile joto kali haya, kuna mvua na si ile mvua kubwa kama ni wakati wa wa kupanda napenda sana mvua napenda mvua ikuwe alafu, hiyo mvua ikikua inyeshe kwa muda sio mrefu saana inapea wakulima wakati wakunye wakati wa mvua inapea wakulima wakati wa kupalilia kusikuwe na mvua mingi na wakati wa kuvuna kusikuwe na mvua kukuwe na jua unaelewa.

Ehi, natumia muda gani, mtandaoni kwa siku, hai, nakuambia mimi, kama ni kutumia simu, natumia kwa wakati mwingi sana, ujue kwanzia asubuhi, nafaa kuchukua simu yangu, niangalie ni saa ngapi, wakati naenda kazini, haya, niangalie kama kuna jambo tulikuwa tunafanya. Na, nilikuwa nafanya na wenzangu, saa lazima nichukue ile simu ni wapigie. Alafu nikiwapigia, wakati wakutoka, napiga tena, nawambia tunakutana saa ngapi. Tunakutana saa kumi. Haya, after hapo, tunenda tunafanya kazi. Tena tukiachana vitu zenye tunakuta hatuna nazo, napiga simu tena. So, unakuta simu yangu iko mkononi wakati wowote. Haya, kuna muda ambao sifanyi chochote kwa mchana. Kama na nilikuwa nafanya kazi najikuta kuna wakati sina jambu la kufanya kwa hivyo na tumia ile simu kuingia mtandaoni unaona. Na ingia whatsapp kwangalia status, na ingia facebook kwangalia news, na angalia tarifa zenye zimetokelezea na angalia hey watu wanasema nini kuhusu jambo fulani so unakuta simu hey ni ngumu sana na nakosa kutumia simu wakati pekee yake nimelala usiku na wakati yenye simu yangu inacharge. Hiyo ndiyo tu wakati situmii simu lakini hii wakati mwingine natumia simu kila saa Kila wakati na siku nzima simu iko mkononi na ikikosa kuwa mkononi simu yangu iko mfukoni. Na wakati situmi kwa hayo yote kwa kupiga picha, situmii kwa Kwa kupiga simu, situmii kwa kutuma message, simu naitumia sasa kusikiza muziki. Mnelewa, niko kwa mziki kwa sababu hii wakati mwingine, kwa sababu nikiwa nyumbani neza tumia kifaa kingine cha mziki, cha kucheza muziki. Lakini wakati niko mbali na nyumbani, nasikiza, natumia simu, na vaa earphone ama naunganisha na bluetooth, natumia earpods nasikiza mziki. Kwa hivo, simu yangu ni ngumu sana ni kose kuitumia kwa siku nzima wakati na charge. Na pia, naeza tumia simu yangu ata kama na charge. So naitumia kwa muda mwingi kwa siku nzima.

Ya, kama napenda kununua vitu mtandaoni, ai, sana, sana kwa sababu kwanza hii simu yangu ambayo naitumia wakati huu saa hizi, ai, niliinunua mtandaoni Jumia, Jumia hapa Kenya ndiyo tunaitumia sana, halafu inakuanga ni rahisi kununua kitu Jumia kwa sababu nikinunua hicho kitu kama ni simu ama ni TV, nitaletewa hadi kwangu, halafu reviews yao iko sawa maoni ya watu maoni maoni ya watu kwa hapo kwa hiyo kwa mtandao wao uko ni mzuri sana watu wanaupenda Sasa hiyo ndiyo ilifanya niamini niamini mtandao huo na kuamini pesa zangu hata nikituma nitapata chenye nanunua so mtandao imenisaidia sana kwa sababu si kama duka unajua kwa duka haina hiyo wakati wa kukuonyesha hii kitu kiko hivi kiko na hii na hii na hii halafu kuna zingine bado kama hiyo Una wakati mwingi wa kusoma unaona unataka nini kwa hiyo jam kwa hiyo kitu kama ni simu unaweza kuwa umeangalia simu kumi ndiyo uchague yenye utanunua so unafananisha zote unaona yenye ni nzuri sasa nikapenda sana mtandao Nikapenda sana na naupenda sana kwa sababu imerahisisha vitu halafu imefanya mtandao umefanya vitu zikuwe vya bei rahisi. Kwa sababu kila mtu ananunua vitu, sasa badala twende supermarket, tunaenda kwa mtandao. Sasa unapata, kama simu kwa duka ni elfu, elfu thelathini. Kwa mtandao ni elfu ishirini na tano. Sasa unaona inatusaidia sisi kama wanunuzi kupata vitu kwa bei rahisi. Na kwa sababu ya ununuzi wa hali ya juu watu wengi wananunua hiyo kitu wewe ukienda ukikinunua unakuta mwenzake anakiongelea kinafanya kazi hivi kiko hivi so inakuwa ni rahisi sana kwetu sisi kama kununua vitu kwa mtandaoni na ndiyo naipendelea sana.